Kwa kawaida ujibu kwa kawaida na napanga kunywa maji takribani lita mbili hadi tatu la maji kwa siku lakini hii natagemea shughuli na nazofanya na hali ya hewa asubuhi napendelea kunywa glasi moja ya maji ili kuamsha mwili na kusadia mfumo wa mmeng'enyo kisha napendelea kunywa maji kidogo kidogo kila saa au wakati wachakula.

Kwa kawaida huwa naangalia barua pepe mara mbili hadi tatu kwa siku. Mara ya kwanza ni asubuhi nikianza siku kuona kama ujumbe muimu kutoka kazini au maswara binafsi. Mara ya pili huwa mchana au baada ya kazi ili kuakikisha sifanyi mambo muhimu yasipite bila kujibiwa.

Kila subuhi ninafuata utaratibu mdogo unao nisa, nidhamu, na kunisaidia kuanza siku vizuri. Kwa kawaida, nakuwa ni meamka mapema nikifanya mazoezi madogo kama kupumua kwa kina au kutembea kidogo kuamsha mwili kisha napenda kuoga kwa maji moto ilikuamka kabisa na kuwa safi.

Kwanza nina nidhamu na mpangilio mzuri jambo linalo nisa kuwa na uwezo wa kumalizia kazi kwa wakati bila kuchanganyikiwa. Pili nina uwezo wa kushirikiana na watu wengine naweza kufanya kazi kwa timu na kuelewa mitazamo tofauti ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Kwa kawaida napendelea hali ya joto kidogo lakini kuliko baridi kari. Joto ra wastani unifanya nichisikie vizuri. Kuweza kufanya shuguri za kila siku kwa urahisi bila kujihisi kupoza au kuumwa na baridi pia joto inaniruhusu kuvaa nguo rahisi na kufanya mazoezi.

Ndiyo, napiga kura pale ninapokua na umri wa kisheria na kuwa na uraia unaotakiwa. Napiga kura kwa subabu ninjia ya ushiriki, katika maamuzi ya nchi yangu na kuonyesha raia kuwa na sauti katika mambo yanayohusu maisha ya kila siku. Napiga kura kuna nisaidia kujiusisha na siasa kwa njia ya amani, kushirikiana na jamii na kuhakikisha kuwa, viongozi wanao chaguliwa wanakilisha masilahi ya wananchi.

Ndiyo, nina kumbukumbu moja ya kutisha ambayo sikuweza kuisahau.ilitokea nilipokuwa mtoto nilikuwa. Nikiwa pekeangu nyumbani na ghafla nikaskia kelele zizo za kawaida kutoka sehemu ya jioni. Mwanzoni niliogopa sana ju sikujua ni nini kinatokea na moyo wangu ulipiga haraka. Nilijaribu kuona lakini giza nilikuwa kubwa na sauti hizo zilionekana kuongezeka.

Ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia za kisasa na programu za akili bandia kwani zinapanua ujuzi wangu wa kufanikisha kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi. Pia ningependa kujifunza lugha mpya hasa Kiswahili kwa undani zaidi hili kuwasiliana vizuri na watu watamaduni tofauti na kuelewa mitazamo yao.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu hutoa mtazamo tofauti na mawazo ya watu wengine juu ya jambo fulani. Kusoma maoni kunaisaidia kujifunza kupata taarifa mpya na kuweza kulinganisha mitazamo tofauti kabla kufanya waamuzi au kuunda maoni yangu mwenyewe.

Kwa kawaida napenda kuandika zaidi kuliko kukuwanga kwa sababu kuandika kuna nipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kupanga kwa maneno mamavizuri na kueleza mawazo yangu bira haraka. Napata raha ya kuonyesha isia mawazo na ubunifu kwa maneno na kueza kurudi nyuma kuboresha kile nilichokiandika.

Kawaida hufua nguo mara mbili au tatu kwa wiki, kulingana na idadi ya nguo nazozitumia aini ya shughuli ninazozifanya. Nguo za kila siku hufanywa, mara ya kwanza hasa zile za shuleni au kazini, na kisha nguo nzito au za michezo we huendelea kufuliwa badaye.

Kwa kawaida, napenda kununua vitabu na bidhaa zinazoongeza ujuzi au furaha ya kibinafsi zaidi. Vitabu hufungua njia kujifunza mambo mapya kuongeza mtazamo na kuburudisha akili. Pia napenda kununua vitu vya mazoezi au vifaa vya teknolojia ambavyo husaidia kuboresha maisha yangu ya kila siku.

Ninapofurahia kuwa nyumbani huwa nafanya mambo yanayonipa utulivu faraja na burudani. Mara nyingi napenda kupumzika kwa kusikiliza mziki tulivu au kutazama filamu. Wakati mwingine napenda kusoma vitabu, kitabu kizuri, hasa kinachoboresha maarifa au kuburidisha akili pia.

Chumba changu cha kulala ni sehemu ninaipenda kwa sababu inanipa utulivu na nafasi za pumzika kina mpangilio rahisi lakini wenye nafasi ya kutosha kufanya nihisi huru. Kitanda kiko katikati ya chumba kikiwa na mashuka laini na mito inayafanyo usingizi uwe mzuri. Pembeni kuna meza ndogo yenye taa na kwa kusomea usiku.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki na ilikuwa ni furaha isiyoelezeka. Mandhari ya tamasha sauti za vyombo na wimbo unaopangwa kwa ustadi zili nifanya ni sahau kila shinda na kufurahi ya muda huu kikamirifu. Nilifurahiya jinsi watu wanavyo shirikia na kusherekea ya mziki.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi naanza kwa kuorodhesha majukumu. Umuhimu na kuyapanga kulingana na kipaumbele. Kila siku ninaweka muda maalum kwa kazi kubwa zinazohitaji umakini zaidi na pia kuna jumurisha, najumuisha vipindi vya mapumziko ili kuepuka uchovu.

Ninaenda maktabani mara kadha kwa mwezi ingawa mara furani nategemea maitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Napenda kwenye kuenda maktabani kwa sababu ni mahali tulivu pa kujifunza kupata vitabu vipya na kupanua kuelewa. Welewa wangu katika mada balibali.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu nadhani kuwa na biashara ni njia nzuri ya kujitegemea kifedha na pia kutimiza ndoto zangu napenda kuanzisha biyashara ina usiana na teknolojia audumu za jamii kwani hizi ni sekta ambazo, sinakuwa kwa kasi. Nazinafanya, nazina nafasi kubwa kumofaniki.

Chonipa, kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo kadhaa. Kwanza kujua kuwa, kazi ninayoifanya ina maana na inachangia malengo wa kikundi au jamii. Kunanipa hamasa kubwa pia. Pili, huona maendeleo yangu binafsi kama kujifunza ujuzi mpya au kupata matokeo mazuri. Kunanipa furaha na motisha. Tatu, napenda mahusiano mazuri na wenzangu kazini kushirikiana na watu wenye nia njema hufanya kazi kuwa rahisi na ya kuvutia.

Mimi huchukua hatua ndogo lakini muhimu kila siku kulinda mazingira kwanza napenda kutumia tena na kupunguza taka kama vile kutumia mifuko ya cloth badala ya plastiki na kutupa taka kwa njia sahihi pili najitahidi kuhifadhi maji na umeme kwa kuzima taa na vifaa visivyo na matumizi na kupunguza kutumia maji kupita kiasi.

Ngurangura, muda mrefu ni kukuwa, kazini ni kukuwa, kitaaluma na kukua, kukua mtaarumu. Mtaarumu anae dhaminiwa katika kazi yangu hasa kwenye sekta inayohusiana na teknolojia au huduma kwa jamii napenda pia kuongoza timu yenye mafanikio nikisaidia wengine kujifunza na kupata maendeleo kama mimi. Pia nina ndoto ya kuanzisha na kushirikiana kwenye miradi ya ubunifu inayo weza kuboresha maisha ya watu na jamii ujumla.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia hewa safi. Kuendesha baisikeli hunipa uhuru wa kusafiri kwa urahisi bila kutumia mafuta na pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ni shughuli, inayoweza kufanywa peke yangu ili kutafakari au na marafiki ili kujiburudisha za.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio. Hasa wakati nikiwa safarini au ninafanya kazi na za nyumbani redio hunipa taarifa za haraka kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa bila kuhitaji kutumia simu kila mara pia napenda vipindi vya muziki mahojiano na mijadala ambayo hunisadia kujifunza mambo mapya.

Ninashughulikia wateja kwa heshima uvumilivu na usikivu mzuri. Kwanza ninajitahidi kusikiliza mahitaji yao kwa makini ili kuelewa tatizo au ombi lao kikamilifu. Kisha ninawajibu kwa uwazi na kwa njia ya heshima. Kuhakikisha wanapata taarifa sahihi na suluhisho linalofaa.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa tulipotoka kama jamii na jinsi matukio ya zamani yanavyoadhiri maisha yetu ya sasa. Historia hunifudisha kuhusu tamaduni mbali mbali viongozi waliobalisha dunia na makosa yaliyoweza kufanyika ili tuyakwepe siku zote.

Ndiyo, natumia mfumo wa usarama wa vidore kwa sababu nijia raisi na haraka kufungua simu o vifaa vingine. Mfumo huu ni sarama zaidi kuliko kutumia nenosiri rahisi. Kwani arama ya kidore ni ya kipeke na uwezi kufananishwa kwa uraisi. Piri, pia inanisaidia kuwepuka kusahau nenosiri.

Napendelea kitanda kizuri chenye usawa wa ugumu na laini, badala ya kuwa kigumu kupita kiasi au laini mno, kitanda kinapozwa kuwana uimara wa kutosha kuunga mgongo vizuri ili nisiamke na maumivu, lakini pia kiwe na unene unao, toa faraja ili kulala kwa utulivu.

Siku kabla ya kurara mimi ufanya mambo kadha ili kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza napenda kusoma kidogo kitabu au makara zinazoongeza ujuzi au kuniburudisha. Pia hua nafanya maandalizi ya siku ya kesho kama kupanga ratiba. Wakati mwingine kusikiriza mziki turi.

Filamu ninayoipenda ni ile yenye ujuzi, hisia na ujumbe mzuri. Napenda filamu zinazo onyesha safari ya safari ya muhusika jinsi anavyopambana na changamoto na hatimaye kufanikiwa. Filamu za vituko hadithi na kusisimua au maigizo yenye mafunzo univutia sana kwa sababu hunifanya nitafakari maisha na kuburudika kwa wakati mmoja.

Mimi napendelea mwanga wakati, mwanga mkali unaeza kunisuku, mwanga mkali unaeza kusumbua macho na kunifanya kazi au kupumzika kuwa ngumu. Uwa huku mwanga hafifu ukawa mchache kiasi, mwanga wakati unatoa usawa, utoa mawangaza, wakutosha bila kukua na mkali sana. Usaidia kuzingatia kazi kusoma huku kupumzika bila kuchosha macho.

Wakati nataka starehe, mimi hufanya mambo yanayonisamehe akili na mwili. Kwanza napenda kusoma kitabu kizuri au kuangalia video za burudani. Pia, mara nyingine napenda kutembea nje, kwenda kwaajili ya kufurahia hewa safi na asili. Napenda pia kusikiliza mziki.

Mimi napendelea kutumia GPS kuliko ramani ya karatasi. GPS ni rahisi haraka na hutoa mwelekeo wa moja kwa moja bila kuchanganya. Inanionyesha njia fupi maeneo yenye foreni na hata muda unaokadiliwa kufika. Pia ni rahisi kuitumia nikiwa kwenye gari ya nikitembea.

Mimi napendelea suruari kuliko sketi. Suruari ni rahisi kuvaa toa huru wa arakati na inafakwa kwa shuguri za kila siku kama shure kazi na michezo. Pia suruari inaeza kuhunganishwa na ainambali mbali za shati au koti hivyo na rahisisha kupanga mavazi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma ufanya nijisikie furaha na kuondoa stress. Huku pia ikinipa nafasi ya kuonyesha hisia na kuungana na ingine. Napenda kucheza aina mbali mbali za ngoma ikiwa ni za kienyeji, za kisasa, au za burudani, kulingana aharia. Yastarehe.

Mimi nasomea habari mtandaoni kutoka vyanzo vinavyaminika na vya heshima. Kwanza napenda kutumia tovoti ya kimataifa kama BBC, Aljazeera na leo taskwani hutoa taarifa sahihi na za haraka. Pia napitia magazeti na vyombo vya habari vya ndani ili kufuatilia habari za nchi yangu na mitaa.

Ningependa kujifunza kifaransa. Kifaransa ni rugha yenye historia ndevu na inatumika katika nchi nyingi duniani. Ususan ulaya na Afrika. Kujifunza kifaransa kunanipa fulsa kuwasiriana na watu tofauti. Kuelewa tamaduni mbali mbali na kupata maarifa mapya. Pia ni rugha ya kitaalumu na burudani.

Mimi binafsi siwezi kuweka picha mitandaoni lakini kama lakini napendelea kuwa makini na faragha yangu sitaweka picha zangu binafsi kwenye mitandao ya kijamii bila sababu ya lazima na kila mara nathibitisha ni nani anaona hizo picha pia napendelea kushiriki picha zinazohusiana na kazi au shughuli za kawaida badala ya taarifa binafsi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia kawaida lakini yenye maana mara nyingi tunapenda kukaa pamoja tukiongea tukitazama filamu au chakula cha pamoja ambacho huleta ukaribu na furaha wakati mwingine tunapanga matembezi mafupi au shughuli za nje.

Mimi hucheka sana, ninapo, sikia au kuona jambo linalokua la kuchekesha kwa kweli. Kama utani mzuri au tokio la ajabu lisiyo la kawaida pia tabia zisizo za kawaida za watu au njia za wazo na ubunifu zinatokea ghafla. Zinaweza kunifuraisha na kunifanya nicheke.

Kipawa ninacho kisi ni nao ni uwezo wakuzingatia kwa makini. Kuelewa mambo kwa undani na kushirikisha mawazo kwanjia yenye mpangilio. Pia nina kipaji cha kufikiria kwa ubunifu na kutatua changamoto kwa suluhisho tofauti hii inanisaidia katika kupanga. Kujifunza haraka na kushirikiana na wengine kwa ufanisi.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza mambo mapya kwa haraka sana bila kusahau. Ningependa kuwa na ule uwezo wa kuelewa ujuzi wowote iwe lugha mpya muziki au teknolojia kwa muda mfupi. Ingenisaidia kupanua upewa wangu wa maharifa na kunifanya kuwa na ufanisi zaidi katika kazi na maisha ya kila siku.

Natumia simu yangu zaidi kwa kuwasiliana na kupata taarifa muhimu kila siku mara nyingi natumia mitandao ya kijamii kama whatsapp na instagram kuwasiliana na marafiki na familia. Pia hutumia simu kufanya utafiti wa masomo kutazama video za elimu na kufuatilia habari mpya.

Ningependa kujaribu mchezo wa michezo ya kisayansi au ubunifu kama vile roboti au coding game. Kwa sababu unachanganya burudani na kujifunza. Pia napenda mchezo ya mbinu na changamoto za akili kama chess. Au sudoku kubwa ambayo uchangia kufikiria kwa kina au kupanga mikakati.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa makini na kwa akili wazi. Kwanza nasikiriza bila kukataa maneno ilikuelewa kikamirifu. Kile wanachokisema. Kisha na kisia kama kuna kitu muhimu cha kujifunza au kuboresha na kuzingatia kama maoni haya. Nafaa katika hari yangu.